Kwa kweli, napenda kujisimamia kwa sababu nafurahia kuongoza watu na kufanya maamuzi muhimu yanaoleta matokeo mazuri. Napenda kupanga mikakati na kuhakikisha kuwa kila mtu anafanya kazi yake vizuri ili tufikie malengo yetu. Hata hivyo, naamini kuwa ili uwe msimamizi mzuri, lazima pia uwe tayari kusikiliza maoni ya wengine na kujifunza kutoka kwao kila siku. Kwa hivyo.

Wakati ninapokuwa na msongo wa mawazo kazini mimi upenda kuchukua mapumziko mafupi hili kufuta pumzi na kutulia. Mara nyingi mimi usikiliza mziki upole au kutembelea nje kidogo kwa dakika tano hili akili ipate utulivu. Pia mimi ujaribu kupanga kazi zangu kwa umuhimu hili nisiilemewe na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Kunywa maji mengi na kuzungumza na marafiki pia kunisaidia sana kupunguza uchovu na kunza kazi tena nikiwa na nguvu umpya.

Mimi upenda umbwa zaidi kuliko paka kwa sababu umbwa ni marafiki wakweli na waminifu sana kwa binadamu. Napenda jinsi umbwa anavyo karibisha kwa furaha, anaporudi nyumbani kutoka kazini na jinsi anavyopenda kucheza bustani. Mbwa pia hunifanya nijiisi salama nyumbani kwangu kwa sababu ni walinzi, wazuri na wenye akili. Ingawa paka ni wanyama wazuri na watulivu kwangu mimi mbwa ndiye Rafiki Bora zaidi kuliko paka.

Chakula chadi ninachopenda zaidi ni ugali kwa mboga za majani na samaki wa kukaanga. Hupenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu sana na kinanipa nguvu nyingi za kufanya kazi siku nzima. Pia mimi hupenda kula wali na maharagwe ya nazi wakati wa wikendi nikiwa nyumbani na familia yangu. Vyakula vya asili ni muhimu sana kwa afya yetu kwa sababu havina kemikali nyingi na vinatusaidia kukuwa tukiwa na nguvu. Kila mara nikitembelea kijijini mimi hufurahia sana napishi ya bibi yangu.

Mimi hupenda sana kutazama aina mbalimbali za filamu, lakini filamu za kusisimua na zile za vitendo ndizo zinazopenda zaidi. Napenda jinsi filamu hizo zinavyokuwa na matukio mengi yanayofanya niwe na shauku ya kujua nini kitafuata. Pia mimi hufurahia filamu za vichekesho wakati mwingine ninapotaka kupumzika na marafiki zangu baada ya kazi. Kutazama filamu ni njia nzuri ya kupumzika na kujifunza kuhusu tamaduni tofauti kupitia hadithi zinazosimuliwa.

Mchezaji wa michezo nimependa zaidi ni mchezaji ambaye anonyesha nidhamu kubwa na bidi uwanjani. Kwa mfano, napenda sana mchezaji wa mchezaji anayijua kuongoza timu yake na kufanya mamuzi sahihi wakati wa mechi ngumu na furahia kutazama jinzi anavyotumia na kuwapa motisha wachezaji wenzake ili kupata ushindi. Kufuatia michezo yake kuna nifanya nijisikie mwenye hamsa ya kufanya vizuri katika mambo yangu pia.

Mimi hupenda kusherekea mwaka mpya nikiwa na familia yangu na marafiki wa karibu. Kawaida sisi hukutana nyumbani kwa ajili ya chakula cha jioni na cha pamoja kwa kutoa shukrani kwa baada ya baraka zote tulizopata katika mwaka uliopita. Tunapokaribia usiku wa manane, tunapenda kuhesabu sekunde za mwisho kwa furaha na kisha kutakia kila mmoja heri la mwaka mpya. Na wakati mzuri ya kujiweka malengo mapya na kuanza mwaka nikiwa na nishati chanya na matumaini makubwa kwa siku zijazo.

Kila siku mimi hutumia simu yangu kwa takribani saa tano hasa kwa ajili ya kazi na mawasiliano na marafiki. Programu zinazotuma zaidi ni zile za mitandao ya kijamii na baruapepe kwa sababu zinasaidia kupata habari mpya haraka. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo sana lakini nilifundisha umuhimu wa teknolojia. Simu yangu ilinisaidia sana maishani kwa kurahisisha kazi na kufanya niungane na watu ulimwenguni kote. Nafikiria muda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala ili kupata mapumziko ya kutosha na utulivu wa akili.